Rangi yangu ya kupendeza ni blue kwa sababu inanipa isia za utulifu na amani ya moyo. Ninapoiona rangi uisi kama mawazo yangu ya napumuzika na kuwa katika hali ya utulifu. Blue pia uashiria uaminifu, uaminikaji na uwazi katika mauziano wa binadamu. Kwa upande mwingine, rangi hii unikumbusha anga pana na bahari. Vitu vinavyo lea muskumo wa kufikiri kwa kina. Ndiyo maana blue imekuwa rangi ninayoipenda na kuidhamini zaidi katika maisha yangu.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue, kwa sababu inanipa hisia ya utulifu na amani ya moyo kila ninapoiona. Rangi hii hunikumbusha anga pana na bari, ambazo hunifanya nihisi huru na kufikiri kwa kina kuhusu maisha. Kitu ninachopenda kinachohusishwa na rangi hii ni maji, kwani huashiria uhai, usafi na mwendelezo wa maisha. Blue hunifanya nisikie mtulivu mwenye matumaini na kujiamini, hasa ninapokuwa katika hali ya msongo wa mawazo. Mara nyingi naiona rangi katika anga, bahari, mavazi na vifaa vya kila siku Jambo linaloifanya iwe rangi ninayoiona na kuidhamini sana.

Mchezo ninawapenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha. Asa mbio za mita mia moja na mia nne kwa sababu zinaonyesha kazi, ngufu na nidhamu ya hali ya njuu. Ninapenda mchezo kwa kuwa huwa kutanisha wanariadha mbora kutoka nchi mbali mbali, wakishindana kwa haki na umakini mkubwa. Bia hunikumbusha umuhimu wa maandalizi, ufumilifu na kujitolea ili ili kufikia ushindi. Ninapo uangalia mchezo huu huhisi musimiko na motisha kufanya bidii katika maisha yangu binafsi. Mchezo wa riadha katika olimpiki pia huonyesha roho ya umoja waki mataifa na mshikamano kati ya mataifa.

Kitu kilichonifanya nifuraiye sana ni kufanikisha jambo liloifanya bidii kwa mda mrefu bila kukata tamaa. Niliisi furaha kubwa nilipo ona juhudi zangu zikizaa matunda baada ya changamoto nyingi. Furaha iyo ilinipa imani zaidi juu ya uwezo wangu na kunitia moyo kuendelea kunjituma. Pia ilifanya nithamini sana subira na nithamu katika maisha ya kila siku. Tukio ilo lilinichakia kumbukumbu nzuri ambao unipa tambasamu kila ninapo kumbuka.

Napenda kutumia mda na familia kwa kufanya shuguli za pamoja kama kuzungumza na kushikiriana kwa ukarimu. Mara nyingi, hufurahia kula chakula pamoja kwa sababu hutupa nafasi ya kushiriki, hadithi na kucheka. Pia, napenda kusafiri na kutembelea jamaa jambo lilano imarisha mshikamano wa kifamilia. Kua na familia hunipa faraja, upenda na hisia ya kuwa salama. Shuguli hizi, hinifanya nidhamini sana umuhimu wa familia katika maisha yangu.

Mchezo ningependa ujaribu ni ngazi ya mlima Kwa sababu ni changamoto kubwa na inahitaji nguvu ustadi na uvumilifu wa hali ya juu ujaribu mchezo huu unanipa fursa ya kupima uwezo wangu wa kimwili na ya kiakili katika mazingira ya asili Pia kunanipa hisia huru na msisimko mkubwa ninapo ona mandhari ya juu ikizunguka Mchezo huu ungekua changamoto wa kipekee ambao ingefundisha nidhamu, tahadhari na ujasiri Ningependa pia kushirikiana na wengine ambao wanapenda mchezo ya mashindano ili kubanisha uzoevu na motisha.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu wa fikira na ubunifu wa kipekee. Hadithi hizi, hunifanya kufikiria mambo yasiyo ya kawaida na kupanua mawazo yangu. Pia, hufundisha maadili kwa njia ya kufikiria na yenye mafumbo. Ninaposoma au kusikiliza, huhisi msisimko na hamu ya kujua yatakayofuata. Kwa ujumla, hadithi za ajabu hunipa burudani na maarifa kwa wakati mmoja.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa wakati wa ndoto nyingi na matumaini makubwa. Ujana ulikuwa kipindi cha kujifunza, kujaribu mambo mapya na kujitambua zaidi. Ningependa kurejea wakati huo, ili kurebekishia makoza machache, kutumia furza vizuri zaidi. Hata hivyo, uzoevu niliopata baadae ni wa dhamani sana katika maisha. Kwa hivyo, wazo la kurudi ujana, uniletea hisia za furaha na tafakari kwa pamoja.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini wakupanga kwa umakini na kwa mpangilio wa hatua kwa hatua. Kwanza, naanza kudhamini kazi zilizofanywa mwezi uliopita na kuonoa maeneo yanayoitaji kuborefu. Kisha, nabadilisha malengo makubwa kuwa malengo madogo yanayoweza kupimika. Ili niweze kuyafikia hatua kwa hatua bila kukosa mwendo. Mara nyingi, pia huandika malengo haya mahali pa wazi ili kufitambua kila wakati na kuzingatia kipaumbele cha kila jukumu. Kwa mwisho, kufuata maendeleo kila wiki, nikipima ni hatua ngapi zimekamilika na kurekebisha mikakati pale inapoitaijika jambo inaloongeza ufanisi kazini.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa njia zinazonifanya njisikie furaha na kustawi kimaisha Mara nyingi hupenda kusoma vitabu na hadithi Jambo linaloongeza maarifa na kufungua fikira zangu Pia napenda kucheza au kufanya michezo midogo ambayoo hunipa msisimiko na burudani muda wa bure pia hujumuisha kutembea huko nje katika asili Jambo linalonipa amani ya akili na afya njema Mara nyingine huwa nakaa na familia au marafiki tukishirikiana hadithi kucheka na kujenga uhusiano wa karibu zaidi.

Zoe nzuri nililojenga ni kusoma kila siku angalau muda fulani bila kujali shughuli nyingine zilizoendelea zoea hili limenisaidia kuongeza maarifa yangu na kuelewa mambo kwa kina zaidi pia limenifundisha nidhamu na jinsi ya kupanga muda wangu vizuri kufanya kazi zote kwa ufanizi Kwa kuendelea na zoea hili limeweza pia kuimarisha ufahamu wangu wa lugha ya historia na maswala mbali mbali ya kielimu zoea hili limekuwa mzingi mzuri wa maendeleo yangu binafsi na linanipa faida kubwa kila siku.

Napata habari kutoka nyanza mbali mbali, vinavyohakikishwa na vinavyoaminika. Ili kuhakikisha taarifa ni sahihi na za kuaminika. Mojowapo ni kupitia vitabu na makala za kitalamu ambavyo hutoa maarifa ya kina na yenye udhibitisho. Pia napata habari kupitia mitandao ya habari na magazeti yaliyojulikana kwa kutoa taarifa sahihi na zilizosawazishwa mara kwa mara. Wakati mwingine, habari hupatikana kupitia taathiri za mtandaoni vikao vya kitaaluma na mahojiano na wataalamu. Jambo linalaongeza uelewa wa kina. Kwa ujumla, ni muhimu kuchambua na kulinganisha vyanzo vyote kabla ya kuaamini taarifa yoyote ili kuepuka upotoshaji.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp. Kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu kazini. Inanipa fursa kutuma ujumbe mfupi, sauti, picha na video kwa urahisi mkubwa na kwa muda mfupi. Pia, napenda jinsi inavyorahisisha kuunda makundi ya mawasiliano, jambu linalofanya mazungumzo ya pamoja kuwa rahisi. Programu hii hunisaidia pia kupata tarifa na habari kutoka marafiki na kundi la kijamii. Kwa ujumla, Whatsapp ni zana muhimu ya mawasiliano na burudani katika maisha yangu ya kila siku.

Musimu inaopenda zaidi ni maajiri ya masika kwa sababu uwa na hali ya hewa nzuri si baridi sana wala joto kali. Majira hunipa hisia za amani na utulivu. Jambo linalofanya muda wangu wa kazi na starehe kuwa na ufanisi zaidi. Pia napenda kuona mimea na maua ya kikuwa kwa wingi. Jambo linalo ongeza uzuri wa asili na burudani ya kuona. Majira ya masika pia ni wakati mzuri wa kufanya shughuli za inje kama kutembea kucheza mchezo wa kuendesha miradi midogo ya kijamii. Kwa ujumla, majira haya hunipa faraja msisimuko na motisha ya kufanya mambo kwa furaha zaidi.

Na sherekea siku kuu kwa kupanga na kushiriki na familia na marafiki ili furaha iwe kubwa na yenye maana Mara nyingi, huchukua muda wa pamoja kula chakula cha pamoja na kushirikana adida wa kumbukumu za mwaka mzima Pia, upeana ushiriki katika shughuli maalumu za kila siku kama ibada, michezo au sherehe zinazo ratibiwa na jamii Wakati mingine, na sherekea kwa kutoa zawadi au kusaidia wengine Jambo lililo ongeza furaha na mshikamano wa kijamii Kwa ujumula, siku kuu huwa ni nafasi ya kuungana kusherehekea mafaniko na kuimarisha uhusiano wa karibu na watu wa dhamani maishani mwangu.

Shungulizangu za weekend huwa zinajumuisha kupumzika na kurekebisha nguvu baada ya wiki ya kazi. Mara nyingi, napenda kutumia muda huo kusoma vitabu au hadithi. Jambo linaloongeza maarifa na kufungua fikirazangu. Pia, hupenda kutembea au kuwa nje katika asili. Kwa bustani, au pwani, ili kupata utulivu na amani ya akili. Weekendi pia huwa ni muda mzuri wa kushirikiana nafamilia na marafiki, tukicheka, kuzungumza na kufurahia wakati pamoja. Mara nyingine napenda kujishugulisha na michezo midogo aumazoezi ili kuboresha afya yangu na kuwa na nguvu kwa wiki inayofuata.

Ndio, napenda sana chakula kitamu kwa sababu niwa furaha na kuridhika kila nikikila. Chakula kitamu nifanya nihisi raha na huimarisha hisia nzuri za pamoja na familia au marafiki wakati wa chakula. Pia, chakula kitamu mara nyingi huwa na harufu nzuri na rangi zinazofutia. Jambo linalongeza hamu ya kula. Kupata chakula kitamu pia hunikumbusha mi mila tamaduni na njia kupika za pikipekee za nyumbani. Kwa ujumla, chakula kitamu ni chanzo cha furaha, burudami na kumbukumbu nzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Apana, siishi mahali nipozaliwa. Kwa sababu maisha ya menipeleka katika maeneo tofauti kutoka na masoma na majukumu mengine. Kuhishi mbali na nyumbani kumenisaidia kujifunza kujitegemea na kukabiliana na changamoto mpya. Pia, kumeongeza uzoefu wangu wa kukutana na watu watamaduni na mitanzamo tofauti. Hata hivyo, baada ya nadhamini sa na mahali nipozaliwa kwa kuwa ndiko chimbuko la kumbukumbu na malezi yangu. Mara kwa mara na pana afaza kutembelea nyumbani Jambo linalo nipafuraha kunifanya nijisikie nimeunganishwa na asili yangu.

Nachaji kifaa changu maramoja adimbili kwa siku. Kulingana ikuango cha matumizi ya siku hiyo Nikitumia kifaa kwa shuguli nyingi kama mawasiliano, kusoma au kuangalia maudhui mtandaoni uchaji marambili. Kama matumizi ni ya kawida maramoja uwa inatosha adi mwisho wa siku. Ninajaribu kuchaji kwa wakati unaowafa ili kwepuwa kifaa kuzima gafla. Hii unisaidia kwa kifaa changu kiko tayari kutumika wakati wote ni nachokitaji.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kutokua na muda wa kutosha wa kukamilisha majukumu yote hasa wakati kuna kazi nyingi zinahitaji umakini wa juu. Mara nyingine, pia hujitokeza changamoto wa ukosefu wa rasilimali au vifaa vya kutosha, jambo linalosababisha ucheleweshaji wa kazi. Kuna wakati pia, migongana mawazo au maoni na wenzangu kuhusu jinsi ya kufanya jambo fulani, jambo linalohitaji uvumilivu na mazungumzo ya wazi. Changamoto nyingine ni kushugulikia na vigezo vya kigeni ama mabadiliko ya ghafla katika kazi Jambo linalohitaji kubadilika haraka Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha nidhamu uvumilivu na mbinu bora za kupanga muda na rasilimali na kwa hivyo, zinachangia ukuwaji wangu kazini.

Ndio, napenda kucheza michezo ya bao kwa sababu uleta brudani na changamoto wa kufikiri kwa makini. Michezo hii, unisaidia kuboresha uwezo wa kupanga mikakati na kufanya maamuza sahihi Pia, uimadida ushirikiano na mawasiliano kati ya watu wanaocheza pamoja. Napo cheza michezo ya ubao, uisi utulifu na furaha kwa wakati mmoja. Kwa ujumula, michezo ya ubao ni njia nzuri ya kupumuzika na kujenga mausiano ya karibu.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa ndani ya nyumba karibu na joto ili kudumisha afya na utulivu. Mara nyingi, napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kakao. Jambo linalonipa faraja na kupunguza baridi. Pia, hufurahia kusoma vitabu au kuangalia filamu, kwani ni njia nzuri ya kujiburudisha bila kuondoka mahali pazuri. Mara nyingine, napenda kuvaa nguo moto na starehe kama koti nzito, skafu na glovu. Ili, ili kuhakikisha niko salama na makao mzuri. Wakati wa baridi kali, pia ni fursa ya kushirikiana na familia, marafiki ndani ya nyumba tukicheka kuzungumza na kufurahia muda pamoja.

Na pendelea chakula chenye ladha mchanganyiko wa kitamu na chumvi kwa sababu unipa furaha na kuridhika kila nikikila. Ladha ii unifanya niisi raha na utoa misisimiku wa kipeke kwenye hisia zangu za kula. Pia chakula chenye lala nzuri ufanya chakula kuwa chakufutia kwa macho na kunipa hamu ya kula kila kuchoka. Mara nyingi, ladha ii waambatana na arufu nzuri, jambo lilaloongeza burudani na furaha ya kula. Kwa ujumla, chakula chenye ladha nzuri ni chanzo cha furaa kumbukumbu nzuri na burudani katika maisha yangu ya kila siku.

Leo hali ya hewa ni ya wastani. Si joto kali wala baridi kupita kiasi. Jambo linalofanya siku iwe ya kupendeza. Kwa sababu ya hali hii, ninajisikia mtulivu na mwenye nguvu bila kuchoka haraka au kuhisi usumbufu wowote. Nimevaa nguo za kawaida na nyepesi. Kama, shati na suruali, kwa sababu ya hali ya hewa inaruhusu kuvaa bila kuhitaji nguo nzito. Napenda haina hii ya hali ya hewa kwa sababu kuwa hunipa faraja na kunifanya niwe huru kufanya shughuli mbalimbali bila kizuizi. Katika hali hii ya hewa, ningependa kutembea nje kidogo, kufanya kazi zangu kwa utulivu au kukaa na marafiki, nikifurahia mazingira mazuri ya siku.

Ninapenda kucheza mchezo wa soka kwa sababu ni mchezo unahitaji nguvu kazi na ushirikiano wa timu. Mchezo huu hunifundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kufanya kazi pamoja ili kufikia lengo moja. Ninapocheza soka, uwizi faraja, msisimko na kuachilia mawazo wa kila siku Pia, hunisaidia kuboresha afya ya mwili na akili kupitia mazoezi ya mara kwa mara. Kwa ujumla, soka ni mchezo ninaofurahia sana kwa kuwa unanipa burudani na mafanikio ya kijamii.

Ninapendelea mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kuzingatia kazi kusoma au kutafakari bila usumbufu. Kimia umtia utulivu wa akili na hunifanya niwe na umakini zaidi katika kile ninachofanya. Pia mahali pa kimya hufundisha subira na kuniruhusu kupanga mawazo yangu kwa kina. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia mahali pa kelele kidogo kama wakati wa sherehe au michezo kwa sababu hunipa msisimko na furaha. Kwa ujumula, ninapendelea kimya kwa kazi na tafakari na kelele kwa burudani na mshikamano wa kijamii.

Majira nayo penda zaidi ni majiri ya masika, kwa sababu uleta ali ya hewa ya wasitani na ya inye kufurahisa. Katika majiri haya, si joto kali walabaridi kupita kiazi. Jambo lina lofanya shughuli za kila siku ziwe raizi. Na penda pia kuona mimea na maua ya kichanua, hali inayoongeza uzuri wa mazingira na kunipa furaha. Majira ya masika unipa motisha ya kutoka inje, kutembea na kufurahia asili kwa utulifu. Kwa ujumla, majira hayo unifanya nisikia mwenye amani, matumaini na nguvu mpia za kuendelea na maisha.

Kwa kawaida, na kaahadi saa tano au sita usiku kabla yakulala, hutengemea shughuli za siku iyo. Nikimaliza majukumu yangu mapema, hujaribu kulala mapema ili nipate mapu mziko ya kutosha. Wakati mwingine, ni kisoma aukufanya kazi muhimu naweza kukaahadi usiku zaidi kidogo na jitahidi kupanga muda wangu vizuri ili nikose usingizi wa kutosha. Kulala kwa wakati, hunisaidia kuwa na afya njema na nguvu ya kufanya kazi siku inayofuata.

Aina ya keki nayoipenda ni keki ya chokoleti kwa sababu ina latha tamu na inayoniridhisha kabisa. Chokoleti hutoa hisia za furaha na msisimko kila nikikila kipande chake. Jambo inaloongeza burudani. Pia napenda jinsi keki hii inavyokuwa na arufu nzuri na rangi zinazovutia. Jambu inaloongeza hamu ya kula. Mara nyingi, keki ya chokoleti huambatana na matukio maalumu kama siku za kuzaliwa au sherehe ikifanya kumbukumbu ziwe nzuri zaidi. Kwa ujumula, keki ya chokoleti ni chakula ninachokipenda kwa kuwa ni chanzo cha furaha, ladha nzuri na kumbukumbu tamu katika maisha yangu.

Tunda langu la kupendeza ni ndizi. Kwanza ndizi ni tamu na rahisi kula kwa haraka. Pili ni chanzo kizuri cha nishati na hujaza mwili haraka. Ndizi inaweza kuliwa pekee yake au kuunganishwa na vyakula vingine kama viazi mkate aumaziwa. Ni tunda linalopatikana ki rahisi na bei yake ninafuu. Ndizi husaidia kwa afya ya moyo na utumbo kutoka na nyuzi nyuzi zake. Tuipendi tu kuliwa bali pia huleta furaha na raha kidogo wakati wakula.

Ninaenda mahali paibada mara katha kwa kawaida jumapili kila wiki. Mara nyingine nina shiriki katika ibada malumu hau afla za kidini wakati zinapokuwa zina tokea. Ninaona ni muhimu kushiriki ilikuimarisha imani na kufuata madili ya dini yangu. Ibada pia uniwezesha kutafakari maisha au kupata amani ya ndani. Kupitia ibada, ninapata nafasi ya kushirikiana na jamii na kuungana na wengine kiroho. Kwa ujumula, nisehemu muhimu ya maisha yangu kwa kuwa husaidia kukuza moyo wa huruma, uvumilivu na mshikamano wa kijamii.

Ninafanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu kwa wiki. Mara nyingine, nikiona sina muda mwingi Napendelea kufanya mazoezi mafupi nyumbani au matembezi ya araka. Mazoezi unisaidia kuwa na afya jema na mwili wenye nguvu. Pia, uniwazia kupunguza stress na ukimalija fikra zangu. Napenda kufanya mchanganyiko wa mazoezi kama kukimbia, push ups na mazoezi ya nyumbulisho. Kwa ujumla, mazoezi ya mwili ni saidia kuwa na mwili na akili zenye afya.

Ili kujandaa kwa mkutano, kwanza napanga ratiba na kuhakikisha nimejua muda na mahali pa mkutano. Kisha, ninakusanya nyakati, ripoti, au vifaa vyote vitakavyohitajika kwenye mkutano. Napitia ajenda ya mkutano ili nijue mada zinazojandiliwa na ni maoni gani nitaweza kutoa. Pia, ninahaakikishia nimevaa mavazi yanayofaa na yanayashimu mazingira ya mkutano. Ninajitayarisha kisaikolojia kwa kuwa na mtazamo chanya na kuwa tayari kushirikiana kwa heshima. Mwisho, nafanya ukaguzi wa mwisho, wa vifaa kama simu, kompyuta, hafinyango, ili mkutano uende bila usumbufu.

Ndiyo, napenda kuongelea kwa sababu hunipa furaha na utulifu wa kiakili. Kuongalea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya shughuli za kila siku. Napokuwa majini naisi mwili wangu unapata ngufu na afya bora. Pia, ni mazoezi mazuri yanayosaidia fyungo fyote fya mwili kufanya kazi vizuri. Kuongelea unipa nafasi ya kufurahia mazingira na hewa safi. Asa, napenda kuongelea wakati wa mchana ambapo maji huwa ya kupendeza.

Ndiyo, nimewai kufanya yonga mara kathaa kama njia ya kutuliza akili na mwili. Yonga hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulifu wa ndani. Mazoezi haya unifanya nisikie mwepesi na mwenye nguvu zaidi mwilini. Pia, husaidia kuboresha pumzi na kunijengea umakini katika mambo nayofanya. Napofanya yonga, huisi mawazo yangu yanakuwa tulifu na yenye mpangilio. Kwa ujumla, yonga ni mazoezi manzuri yanaoachangia afya ya mwili na akili.

Sherehe ninao ipenda zaidi ni sherehe za aruzi kwa sababu huleta furaha kwa watu wengi. Aruzi unganisha familia na maravi katika ali ya upendo na mshikamano. Napenda kuona watu wa kisherekea kwa nyimbo, vicheko na mafazi mazuri. Pia sherehe hizi huwacha kumbu kumbu zuri zinazo dumu kwa muda mrefu. Chakula na muziki katika arusi uongeza furaha ya tukio lote. Kwa ujumla, aruzi ni sherehe inayo jazwa moyo furaha na matumaini.

Ndiyo, ninapenda kula samaki kwasababu ni chakula chenye afya na ladha nzuri. Samaki hunipa virutubisho muhimu vinavyo saidia kuimarisha mwili. Ninaapenda samaki walio kaangwa au walio pikwa kwa viungo vizuri. Kula samaki hunifanya nisikie nimeshiba bila kujisikia mzito sana. Pia ni chakula kinachofaa kwa watu warika zote. Kwa ujumla, samaki ni miongoni mwa vyakula vinavyo pendwa sana.

Napenda kuvaa tishati kwa sababu ni rahisi na hutoa uhuru wa mwili. Tishati hunifanya nisikie uhuru na mwenye starehe wakati wa shughuli za kila siku. Ni vazi linalofaa kuvaa nyumbani. Jioni au hata nikitoka na marafiki. Pia, hupatikana katika rangi na mitindo mbali mbali inayovutia. Tishati ni rahisi kuanisha na suruali au jeans bila shida. Kwa ujumla, tishati hunifaa urahisi na faraja zaidi kuliko shati.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto mara kadhaa na ilikuwa uzoefu mzuri. Kutembelea maeneo haya hunipa utulivu na kunifanya nisikie karibu na mazingira ya asili. Napenda kusikiliza sauti ya maji yanayotiririka au mawimbi ya ziwani. Maeneo ya ziwa au mto hunipa nafasi ya kupumzika na kutafakari kwa kina. Pia, hunifanya kufurahia hewa safi na mandhari nzuri. Kwa ujumla, kutembelea ziwa au mto ni jambo linalonipa furaha na amani.

Napenda kuamka na jua kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku yangu. Kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye mpangilio mzuri wa shughuli. Asubuhi huwa na utulivu unaonishinda kupanga mawazo yangu vizuri. Pia hunipa muda wa kufanya kazi au kusoma bila usumbufu mwingi. Kuamka na jua hunisaidia kutumia siku kikamilifu kabla haijaisha. Kwa ujumla kuamka mapema hunifanya nisikie mwenye nidhamu na tija zaidi.

Ndiyo, napenda kufaa kofia kwa sababu hunipa mtindo na muonekano mzuri. Kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua, kali hasa ninapo kuwa nje kwa munda mrefu. Pia, hunifanya nisikie nikiwa huru na mwenye kujiamini zaidi. Napenda kofia kwa sababu huendana na mafasi mbalimbali kwa uraisi. Kufaa kofia, uniongeza mfuto na ulinda nywele zangu. Kwa ujumla, kofia nisehemu muhimu ya mtindo wangu wa mavazi.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Ni shughuli nzuri kwa hafe na kuona mandhari mazuri. Napenda changamoto za kimwili na kujisikia huru kwenye milima. Kupanda milima kunanipa fursa ya kuunganishwa na asili. Inapenda hisia za mafanikio baada ya kufika kileleni. Napenda pia kupiga picha na kurekodi matukio ya kupanda milima. Kupanda milima ni moja ya shughuli zangu za kupenda zaidi.

Napenda chakula chenye mafuta kwa kiasi. Mafuta ni muhimu kwa afya, lakini anafaa kuliwa kwa kiasi. Napenda chakula chenye mafuta kama nyama ya ngombe na samaki. Lakini pia napenda chakula kisicho na mafuta kama mboga za majani na matunda. Chakula chenye uiano mzuri wa mafuta na virutubisho vingine ni bora kwa afya. Ninapenda kula chakula chenye ladha mzuri na kilichoshiba. Napenda pia kula chakula chenye viungo vizuri na harufu nzuri.

Wakati wa mgongoro na mtu, nafanya jitiada za kuelewa chanzo cha tatizo. Ninajaribu kusikiliza kwa makadini na kuelewa mtanzamo wa mtu huyo. Ninapenda kutafuta suluu la pamoja na kumuonyesha mtu huyo kwamba ninatambua isia zake. Ninajitahidi kuwa mtulifu na mwenye busara ili kuepuka kuzidisha hali. Ninapenda kutoa nafasi kwa mtu huyo kueleza isia zake na kisha kujadili kwa pamoja. Ninatambua kwamba mgongoro ni fursa ya kuelewa na kuboresha uhusiano.

Ndio, nimeona bahari, nimoja ya maono mazuri sana, bahari inauzuri wakipekee na inatengeneza hizia za amani, nimeona bahari ya hindi na bahari ya atlandiki, zote zinauzuri wakipekee na zinafutia sana, bahari inamaisha mengi na nichanzo cha chakula kwa watu wengi, napenda kuangalia mawimbi na kusikiliza sauti za bahari, bahari, bahari nimoja ya maajabu ya ndunia.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mwaminifu na mwenye kujali. Napenda kuelewa maslahi na shughuli za watu wengine. Inanistahili kuwa mwaminifu na mwenye uaminifu katika mahusiano. Napenda kutoa msaada na usaidizi kwa wengine. Najitahidi kuwa mwenye uvumilivu na kuelewa tofauti za watu. Napenda kushiriki katika shughuli za pamoja na kuzungumza na watu wapya. Natambua kwamba, urafiki unatengenezwa kwa muda na juhudi.

Utaratibu wangu wa kila asubui ni kuanza na mazoezi ya fiungo ili kiamsha mwili. Kisha ninaoga na kupata kifungua kinywa. Baada ya hapo, ninayapitia habari na kujitayarisha kwa ajili ya shuguli za siku. Ninapenda pia kupata muda wa kutafakari na kuweka malengo ya siku. Kisha, ninaanza kazi na kujibu maswali. Ninapenda kuanza siku kwa kuwa na utaratibu mzuri ili kuwa natija. Ninahisi kuwa asubui zangu ni zenye ngufu na furaha na zinaweka sauti zuri kwa siku zima.

Kinyuangu changu kipenzi ni chai cha maziwa. Na kunywa chai ya maziwa asubuhi na jioni. Nina kipenda sana wakatu wa subuhi. Nikiwa nimekaa na kitabu au kusikiliza muziki. Ni kinywaji ambacho kinanifanya niwe na nguvu na furaha. Nilielekezwa kuhusu chai ya maziwa na bibi yangu. Alikuwa napika chai tamu na nzuri kila asubuhi. Baada ya kunywa chai ya maziwa na hisi kuwa na nguvu na utulivu. Na mawazo yangu yanawazi zaidi.

Kwa kawaida, na lala kwa masaa saba kila siku, ninapenda kwa kisha kuwa nimepata usingizi wa kutosha hili kuwa na nguvu na utulivu kwa siku inafuata. Na lala mapema hili kuepuka kelele na furungu za usiku. Usingizi mzuri ni muhimu kwa afya yangu. Ninaisi kuwa na nguvu na furaha baada ya kulala vizuri. Na lala kwa amani na kuamka mapema. Napenda kuwa na utaratibu mzuri wa kulala.

Natazama video kwenye YouTube na Facebook. Pia, ninatazama video kwenye tovuti za habari na burudani. Ninapenda kutanzama video za muziki, filamu na fitekeju. Video za wasafiri na antifengen zinavutia sana. Ninapenda pia kutanzama video za mapishi na jinsi ya kufanya mambo. Video za elimu na maarifa ni muhimu kwangu. Ninapenda kutanzama video za watu marufu na wasani.

Ninasoma habari mtandaoni kwenye tofuti za habari kama vile BBC, NTN na Citizen. Pia, nasoma habari kwenye mtandao wa kijamii kama vile Twitter na Facebook. Ninapenda kusoma habari za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Tofuti za habari za kiafrika kama vile Daily Nation na The Standard ni muhimu kwangu. Ninapenda kusoma habari za mchezo na burudani. Habari za teknolojia na sayansi zinavutia sana. Ninasoma pia habari za afya na maisha. Ninapenda kusoma habari za kimataifa na za ndani. Ninasoma habari ili kuwa na kuelewa mzuri wa dunia.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama vile pizza kutoka Italia, sushi kutoka Japan na tacos kutoka mexico. Pia nimejakula chakula cha kihindi kama vile biryani na curry. Chakula cha kichina kama vile noodles na dimsum. Pia ni tamu sana. Ninapenda kujaribu vyakula vipya na vya kigeni. Chakula cha kithai kama vile tomfu, yum na padithai ni kizuri. Nimejaribu pia chakula cha kituruki kama vile kebab na baklap. Chakula cha kime kimesiko kama vile kama vile guacamole ni tamu.

Diyo, ninapenda kuenda pwani. Pwani mahali pazuri pa kupumuzika na kufurahia jua na bahari. Ninapenda kuangalia na kupiga picha kwenye fukwa. Pwani ya mombasa na malindi ni zuri sana. Ninapenda pia kulanda gana samasi wa biti. Pwani inahamani na utulifu. Ninapenda kuenda pwani na marafiki. Pwani ni mahali pazuri pa kufurahisha. Ninapenda kupunguza miamba na viumbe vya habari. Pwani ni sehemu ya kufuraha kwangu.

Ninasoma masomo ya sayansi ya kompyuta. Ninapenda kujifunza kuhusu teknolojia na jinsi inavyobadilisha dunia. Masomo yangu ni ya kuvutia na yasiyo niweza kujifunza. Mambo mapya kila siku. Ninapenda kufanya kazi na kompyuta na kuunda program. Pia, napenda kujifunza kuhusu akili bandia na mashini kujifunza. Masomo yangu yananiandaa kwa ajili ya kazi ya baadaye. Napenda kufanya miradi ya kiufundi na kutatua matatizo. Masomo yangu ni changamoto lakini ni ya kufurasisha. Ninapenda kujifunza na kuboresha ujuzi wangu, ninasoma ili kufikia malengo yangu ya kitaaluma.

Ninapenda kufanya mazoezi mara kwa mara kama vile kukoga na kukimbia Pia ninapenda kula chakula bora na chenye virutubisho kama vile boga na matunda Ninapenda kunywa maji mengi ili kueka mwili wangu safi Pia ninapenda kupata uzingizi wa kutosha ili kueka akili na mwili wangu fresh Ninapenda pia kupunguza msongo wa mawazo kwa kufanya vitu vinavyopenda kama vile kusikiza mziki afya ni muhimu, hivyo ninapenda kujali mwili wangu.

Baada ya siku ndefu, ninapenda kupumuzika kwa kusikiza muziki au kuangalia movie. Pia, ninapenda kupiga story na marafiki zangu, familia. Wakati mingine, ninapenda kujisomea kitabu au kucheza mchezo. Ninapenda pia kupumizika kwenye sofa na kupata usingizi mfupi. Kufanya vitu ninavyopenda, hunituliza na kunifanya nisahau shida za siku. Pia, ninapenda kunywa chai au kahawa ili kupumizisha akili yangu.

Ningependa kupata mafunzo wa uongozi na usimamizi wa miradi. Pia, ningependa kunjifunza zaidi kuhusu teknolojia mpya na jinsi ya kutumia vizuri vifaa vya kisasa. Mafunzo wa maslahi na ushirikiano na wenzako pia yangekua na manufa. Ninapenda kunjifunza na kuboresha ujuzi wangu ili kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi. Mafunzo ya kutatua matatizo na kufanya maamuzi pia yangeniwezesha kukataa changamoto za kazi.

Ninawai kuosha nywele zangu mara mbili au tatu kwa wiki. Ninapenda kutumia shampuu na conditioner zinazofaa kwa nywele zangu. Pia, Ninawai pia kupunguza nywele zangu kila baada ya wiki nne ili kueka muonekano mzuri. Napenda pia kujipamba kwa mtindo tofauti wa nywele ili kubadilisha muonekano wangu.

Ninapenda sana ya uchoraji na uchongaji. Pia, ninapenda muziki na densi za kiafrika kama vile taarabu na mbongo flava. Lakini, ninapenda zaidi sanaa ya maonyesho kama vile tamthilia. Kuwasha hisia na kuelezea hisia kupitia sanaa ni jambo la kuvutia sana. Napenda pia kusoma vitabu vya hadithi na mashairi. Vinaweza kukusaidia kuona uliwazo kwa njia tofauti. Ninanjifunza mengi kupitia sanaa na kuona jinsi watu wanavyoielezea hisia zao.

Uzoefu niliona wa kushangaza ni mapigiano ya simba na fisi. Siku moja, nilikuwa kwenye ziara ya bunga ya wanyama na tukiwa kwenye safari ya deke dogo. Tuliona simba wawili wakipigana na fisi. Ilikuwa ya kutisha na kusimuka kwa wakati mmoja. Deke ilipita juu yao na nikaona simba mmoja akimpigia fisi kwa ngufu na fisi akakaa hewani. Ilikuwa ya ajabu sana na mpaka sasa ninaikumbuka.

Ninapenda kusherehekea mwaka na familia na marafiki zangu. Tunakula vyakula vitamu kupiga picha na kucheza mchezo. Pia, tunaangalia filime za kupendeza na kufanya shughuli za kufurahisha. Ni wakati wa kujumuika na watu wapendwa na kuanza mwaka umpya kwa furaha. Tunapenda pia kufanya mpango ya siku, zijazo na kueka malengo mapya. Na bila shaka, kupata usingizi mzuri wa usiku wa manane.

Angire ya kazi safi, yanachangiwa na mambo kadha a. Usafi na upangilio wa eneo la kazi ni muhimu. Pia, ni muhimu kuwa na utaratibu wa kusafisha mara kwa mara. Kila mtu kufanya sehemu yake na kuheshimu wengine ni muhimu. Pia, kueka vitu mahali pake baada ya matumizi husaidia kuweka mazingira safi. Kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na kuhakikisha kila kitu kiko sawa, pia ni muhimu. Kuwa na vyombo vya kusafishia na vifaa vya kutosha pia hufanya kazi iwe rahisi.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo nyingi kwa mkono. Inachukua muda mwingi na uchoche sana hasa maji yanapokuwa baridi. Mara nyingi, mikono huuma na nguvu hiusha haraka. Pia, ni kazi inayohitaji subira kubwa na umakini. Nikikosea, nguo zinaeza kubaki chafu au kuharibika. Hilo hunifanya nikose hamu ya kuifanya tena. Ningependa zaidi kazi nyepesi kama kufagilia nyumba.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni wali na maharage. Ni chakula kinachopatikana kwa urahisi sehemu nyingi. Hunishibisha vizuri na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli. Pia ni raisi kupika na hakihitaji muda mwingi. Ninakipenda kwa sababu kina ladha nzuri na kina afya. Wakati mingine naongeza boga ili kiwe kamili zaidi. Hicho ndicho chakula changu cha mchana mara nyingi.

Chumba changu cha kulala ni safi na kimepangwa vizuri ili kilete utulifu wa akili. Kina kitanda chenye ngodoo laini na mashuka safi yanayo nifanya nijisike vizuri kulala. Ugutani kuna rangi tulivu inayo saidia kupunguza mawazo na kuleta ali ya kupumuzika. Kuna meza dogo pembeni ya kitanda ninapo weka simu, kitabu au saa kuamsha. Dirisha, huruusu mwanga wa asili na hewa safi kuingia asubui majoni. Kwa ujumla, chumba changu cha kulala, unipa faraja, usalama na usingizi mzuri.

Somo nililopenda zaidi shulehi ni kiswahili, kwa sababu hunipa nafasi ya kujieleza kwa huru. Nilifurahia kusoma hadithi, mashairi natamdhilia ambazo ziliongeza ufahamu wangu wa maisha. Kiswahili kilinisaidia kuboresha mawasiliano yangu ya kila siku na ujasiri wa kuzungumza. Walimu walinifundisha somo hili kwa mifano halisi iliofanya nijifunze kwa urahizi. Pia, nilipena jinsi somo lilivyo husisha utamaduni, jamii na maadini. Hadi leo, bad bado naliona kiswahili kuwa somo muhimu na lenye thamani kubwa maishani.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule anayejua malengo yake na anafanya kazi kwa bidii kuyafikia. Ana maono ya mbali na hufanya maamuzi kwa hekima hata katika nyakati ngumu. Uwaheshimu wateja wake kwa kutoa huduma bora na bidhaa zenye ubora. Ni mbunifu na yuko tayari kujifunza mambo mapya ilikuendana na mabadiliko ya soko. Pia, huwa muaminifu, mwenye nidhamu na anayethamini muda pamoja na rasilimali Kwa ujumula, mfanyabiashara bora, hujengwa mafanikio yake kwa juhudi, uvumilivu na maadili mema.

Filamu nayopenda zaidi ni ile iliojaa mafunzo ya maisha, hisia na ujumbe mzito kwa jamii. Naipenda kwa sababu hadithi yake ina mufuto wa wahusika wanaoingiza kwa uhalisia mkubwa Huwa inanifanya nifikirie maisha kwa upana na kujifunza kutokana na changamoto za wahusika. Hamu ya kuipenda filamu hii, ililetwa na rafiki yangu, aliye nishauri niitanzame. Baada ya kuitanzama, mara ya kwanza, nilihisi imeacha alama ya pekee moyoni mwangu. Ndiyo, ningependa kuiona tena kwa sababu kila mara nagundua ujumbe mpya ndani yake.

Ndio, inaifanya kitu cha thamani ambacho kina maana kubwa kwangu. Kitu hicho hunikumbusha juhudi nilizofanya na safari niliyopitia kufika hapo nilipo. Ukihifadhi mahali salama ili kisipote wala kuharibika kwa urahisi. Thamani yake sio ya fedha tu bali pia ya kihisia na kumbukumbu. Kila ninapokiona, hunipa motisha ya kuendelea kufanya bidi zaidi. Kwa ujumla, kuhifadhi kitu hicho hunifanya kuthamini historia na malengo yangu.

Ninapo subiri kwenye mstari hujihisi kawaida ila wakati mwingine huhisi kuchoka kidogo. Hutumia muda huo kufikiria mambo yangu au kupanga ninachotaka kufanya baadaye. Ikiwa mstari unaenda utaratibu sana, huweza kuhisi kukosa subira. Hata hivyo, hujikumbusha kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ninajaribu kubaki mtulivu na kuwaheshimu wengine walioko kwenye mstari. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari, hunifundisha uvumilifu na nidhamu.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kitamu. Chenye vitubisho na hakina uzito mingi. Kwa kawida, napendelea mulo wenye wali au ugali. Mboga safi na protein kama samaki au kuku. Hupendelea pia kuongeza saladi au matunda madogo upande ilikuwa na lishe kamili. Chakula hiki unifanya nisike vizuri na kuwa na nguvu kwa siku inaofuata. Wakati mwingine, napenda pia chakula cha raha kama pizza au sandwich. Lakini kwa kiasi kidoko. Kwa ujumla, jioni yangu ya chakula niyakupumzika na kuridhisha mwili na akili.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara ili kupata habari mpya na kuwa na ufahamu wa mambo yanayotokea huenda kusoma sehemu za habari, siasa, michezo na burudani ili kujua kila upande wa jamii. Gazeti hunisaidia kuelewa badiliko ya kimataifa na ya ndani katika jamii yangu. Pia, nasoma makala za kielimu, au maoni ili kupanua mtazamo wangu na kupata hoja za kufikiri. Wakati mwingine, hupata burudani pia kwa kusoma hadithi fupi au vichekesho, vilivyo ndani ya gazeti. Kwa ujumla, kusoma gazeti kunanifanya niwe mtalamu wa habari na mujibu wa mambo yanayotuzunguka.

Ningependa kufunga mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye urafiki na uaminifu mkubwa kwa mbinadau. Mbwa ana tabia ya kulinda, kucheza na kufuata maangizo mwenyewe anapofundishwa vizuri. Wakati mwingine, ufanya mambo ya kuchekesha kama kukimbia mbila sababu au kucheza na mkia waki. Pia, hupenda kukaribisha watu kwa kurukaruka au kutoa sauti za furaha, jambo inalo burudisha. Ninapenda wanyama wa kufungwa kwa sababu unipa furaha, faranja na upunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, kuwa na mnyama wa kufungwa, unijengea uruma, uwajibikaji na uhusiano mzuri na viumbe wengine.

Kinacho nifanya nicheke ni kuona mambo kuchekesha au ya ajabu yanaofanywa na watu au wanyama. Upenda, asavichekesho vya kweli vinavyo husiana na maisha ya kila siku. Sia hadhiti tu, wakati mwingine, furaha ndogo kama mchezo na marafiki au familia unifanya nicheke bila kudhani. Maboresho ya akili au kejele sizo zenye maadhara pia ufanya nicheke kwa furaha. Vichekejo vya filamu, video fupi, au mtandao wa kijamii, vinapo nifikia upanua kicheko changu. Kwa ujumla, kucheka kunanifanya ninjisikie vizuri, kupungunguza msongo wa mawazo na kueneza furaha kwa wengine pia.

Ninapo shungulika na kazi za dharura kwanza utambua tatizo lililo mbele yangu haraka iwezakanavyo. Utathimini hali kwa utulifu lakini haraka ili kuepuka atari au kusababisha asara kubwa. Napanga hatua za haraka na za kimsingi ili kutatua tatizo hatua kwa hatua. Pia, uuliza msaada wa ushauri wa watu wenye uzoefu ikiwa ni tatizo kubwa au hatari. Ninaweka rasimari muhimu tayari kama vifaa, taarifa au timu ili kazi ifanyike kwa ufanizi. Kwa ujumula, kushungulikana kazi za dharura, kunaitaji umakini, haraka, nidhamu na ushirikiano.

Kwanza, napokuwa nikianza kazi, hupanga maeneo na vifaa vyote vinavyohitaji ili kazi ifanyike kwa urahisi. Hutathmini kazi hiyo kwa makini ili kuelewa hatua zote na malengo yake. Inaweka kipaumbele kwa kazi muhimu zaidi au changamoto zinazohitaji haraka kufanya. Pia, hupanga muda wangu ili kuhakikisha kila sehemu ya kazi inafanywa kwa ufanisi. Wakati mwingine, huangalia mwongozo au maelekezo ya kazi kuhakikisha sipotei njia. Kwa ujumla, kuanza kazi kwa mpangilio na maandilizi kunanifanya nifanye kazi vizuri na kwa usahii.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye furaha, hafya nzuri na wafanikio katika malengo hua. Inahusia pia kuwa na familia, marafiki na huziano mzuri na watu wengine. Ninapenda kuona maendeleo yangu binafsi na kujifunza mambo mapya kila siku. Pia, ni muhimu kuwa na usalama wa kifedha na uhakikika wa maisha ya kila siku. Ndoto hii, inaweza kushunghulikia changamoto kwa ujasiri na matumaini. Kwa ujumla, ndoto yangu kubwa ni kupata maisha yenye maana, thabiti na yenye kuridhisha.

Gemushauri mtu anayeanza kazi kuwa na subira na ufumilifu kwani wafanikio hayaji mara moja. Pili, afanye kazi kwa bidii na kwa nidhamu, akizingatia maandili mema katika kila atua. Tatu, ajifunze kutowa kwa wenzaka wenye uzoefu na asistize kuuliza maswali pale anaposhindwa. Nne, aweke malengo madogo na makubwa ili anjue anachotaka kufikia na kupanga atua zake. Tano, atumie munda wake vizuri, akiepuka uchelewaji na kufanya kazi kwa ufanizi. Sita, ajifunze kushungulikia changamoto na kubadilika kwa mazingira mapya mbila kuongopa.

Ndio, na penda kucheza na watoto kwa sababu huniletea furaha na kunifanya ni nijisikie uru. Watoto huwa na mawazo safi na mchezo yao unifaya ni cheke na kusahau msongo wa mazo. Kucheza nao unisaidia kuelewa ulimwengu wao na kujifunza ufumilifu zaidi. Pia, unifundisha ubunifu kwa ni ucheza bila mpaka ya fikira. Wakati wa kucheza nao, ujenga uhusiano wa karibu na wa upendo. Kwa ujumla, uchezo na watoto unipa amani, ya moyo, na furaha ya kweli.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu ya hadithi na elimu kwa sababuu hunipanua ufahamu wangu. Napenda pia kuandika mawazo yangu na hisia katika daf daftari hau majukwaa tofauti. Pia, hujisikia furaha kubwa nikicheza mchezo ya akili hau puzzle zinazo changamsha ubongo. Shughuli za mchezo za mwili, kama kuogelea, hau kimbia pia hunifanya nisikia hai na mwenye havya. Kupenda kupika au kujaribu mapishi mapya pia ni burudani inayo nifurahisha. Kwa ujumla, shughuli hizi hunifanya nisikia hamani, furaha na kujitolea kikamilifu katika kile ninachofanya.

Niliwahi kusafiri hadi kwenye ziwa lenye mandhari nzuri lililozungukwa na miti na milima. Hali ya hewa ilikuwa tulivu na mwanga wa jua ulionyesha rangi za kupendeza za asili. Nilifurahia kupumzika kando wa maji huku nikichukua picha na kuandika kumbukumbu. Pia, nilijaribu mchezo wa maji kama kuogelea kidogo na kufijari pwani. Kumbukumbu za wanyama wa porini waliokuwa karibu pia ziliongeza uzuri wa safari. Kwa ujumla, safari hiyo ilikuwa ya kupumzika ya furaha na ilinifundisha kudhamini uzuri wa asili.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama mdogo nyumbani ambaye alikuwa umbwa wa familia. Alikuwa na tabia ya kirafiki, mchangamfu na daima akifurahia kucheza na wanajamii. Mara nyingi, alifanya mambo ya kuchekesha kama, kukimbia na kucheza na vifaa vya nyumbani. Alikuwa pia mlinzi mzuri kwa nyumba. Akitambulisha wageni kwa sauti yake ya kicheko. Kufuga mnyama huyu, kulinifundisha uwajibikaji na jinsi ya kushirikia na kiumbe mwingine. Kwa ujumla, uzoefu ulikuwa wa furaha, uliojaa mafunzo na kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa muda. Huwa napata bidhaa mbali mbali kwa urahisi bila kutoka nyumbani. Pia, naweza kulinganisha bei, na kusoma maoni ya wateja, kabla ya kununua. Ununuzi wa mtandaoni, unipafursa ya kupata ofa na kupunguzwa mara nyingi. Hata hivyo, huwa na chukua tahadhari kuakikisha tofuti ni salama na bidhaa ni halisi. Kwa ujumla, kununua vitu mtandaoni.Ni njia ya kisasa na yenye, manufaa, endapo, unakuwa makini.

Ninapo fanya kazi na timu ya mbali, kwanga utumia teknolojia kama barua pepe, simu na programu za mkondoni kuwasiliana. Utathimini majukumu ya kila mshiriki, ili kila umoja ajua anacho hitaji kufanya. Na panga mkutano ys kawida mtandaoni, ili kubandisha mawazo na kufuatilia maendeleo. Pia, hufanya kazi kwa uwazi, kushirikiana kwa heshima, na kutoa mdejesho wa wakati unaofaa. Huakikisha nyaraka na taarifa muhimu, zina hifadiwa mahali, salama na zinaweza kufikiwa na timu yote. Kwa ujumla, kushirikana na timu ya mbali, kuna hitaji mwasiliano bora, mpangilio na nidhamu ya pamoja.

Zawadi nzuri niliopewa ilikuwa kitabu cha kipeke chenye hadithi za kusisimua na mafunzo ya maisha. Nilipokea zawadi hii kutoka kwa rafiki yangu ambaye alijua napenda kusoma na kujifunza. Kitabu hicho kilinifundisha mambo mapya na kunipa mtazamo tofauti wa maisha. Nilifurahia pia jinsi kilivyokua kimepakwa kwa uzuri. Nilikionyesha upendo na heshima ya mtu aliyenipa. Zawadi hii ilinifanya nisikie dhamani yangu na kudhamini urafiki wetu zaidi. Kwa ujumla, zawadi hii ilikuwa ya kipekee, yenye maana na iliniletea furaha isiyo ya kifani.

Kumbu kumbu ya kutisha nilio nao ni wakati nilipokuwa safarini na hali ya hewa ghafla kubadilika sana. Mawimbi makubwa na upepo mkali filinifinya na isi atari ya ukweli na kuongopa kwa muda. Niliisi wafu na wasiwasi kwa sababu, sikujua ni muda gani hali itarudi kuwa tulifu. Ata hivyo, nilijitahidi kubaki mtulifu na kufuata ushauri wa watu wenye uzoefu pale. Baada ya hali hiyo kupita, nilinjifunza umuimu taadhari na kunjiandaa kwa dharura. Kwa ujumla, kumbu kumbu hii ilikuwa ya kutisha lakini ili nifundisha ufumilifu na kuzingatia usalama.

Ninapenda sana kujaribu vyakula vipya kwani utoa fusa wa kugundua ladha tofauti za tamaduni mbalimbali. Kila chakula kipya, uongea uzoevu wa kitamaduni na ujenga uelewa wa vyakula vya mataiva mengine. Pia, ni burdani ya kipeke na uongeza furaha wakati wa kula pamoja na familia au marafiki. Kuonja vyakula vipia, kunanisaidia kupanua mipaka ya ladha yangu na kujaribu mchanganyiko tofauti wa fiungo. Pia, kunaleta msukumo wa kuandika au kushiriki maoni yangu kuhusu ladha hizo. Mwisho, ni njia nzuri ya kunjifunza, kufuraia na kuunda kumbukumbu za kipekee za chakula.

Kila siku, ninatumia kompyuta kwa kazi za ofisini na utafiti, ikiraisisa maandishi na uchambuzi wa ndata. Pia, simu ya mkononi inatumika kwa mawasiliano, barua pepe na mtandao wa kijamii. Ninategemea prongamu za kuifadhi wingu kama gungu ndrive hau hand drive. Kuifadhi na kushiriki faili kwa uraizi. Kalenda za ndijiti, inasaidia kupanga ratiba na kukumbusha mikutano au taree muimu. Ninatumia pia prongamu za mafunzo na elimu, mtandaoni kuongeza ujuzi na kupata abari mpya kila siku. Mwisho, vifaa fya kuunganisha mtandao kama wifi hau hotspot ni mwimu kuhakikisha zana hizi zote zinafanya kazi kwa ufanisi mbila matatizo.

Kujitunza, inapangalishe bora yenye mboga, matunda na protein ili afya iwe nzuri. Pia, inafanya mazoezi ya mwili kama kutembea, kukimbia, au kufanya yoga ili kuweka mwili na akili katika hali nzuri. Ninahakikisha kulala vya kutosha, kila siku ili kupona nakuwa nguvu siku inayofuata. Pia, napumzika kwa kutafakari au kusoma kitabu ili kupunguza msongo wa mawazo. Ninafanya pia maboresho ya kihygiene kama kuosha mikono au kuepuka vyanzo vya magonjwa. Mwisho, na jitunza kwa kushiriki wakati na marafiki na familia. Kwani, afya ya akili ni muhimu kama afya ya mwili.

Ninapendelea upepo wa asili, kwani unaleta hisia freshi na unarahisisha kupumua vizuri. Upepo pia husaidia kupunguza joto bila kutumia umeme mwingi. Hivyo ni rafiki wa mazingira, ninafurahia kusikia sauti ya upepo, inaposongea kwenye majani au kupitia dirisha, kwani hutoa utulivu. Pia, upepo hufanya mazingira ya ndani kuwa safi na kuondoa harufu mbaya. Hata hivyo, wakati joto ni kubwa sana, AC inaweza kusaidia kuthibiti hali ya hewa. Mwisho, nachanganya wote kulingana na hali, lakini upepo wa asili ni wa kipekee na wenye furaha.

Wakati wa likizo, najitunza kwa kupumzika kwa kutosha ili kuondoa uchovu wa kazi au masomo. Pia, napanga safari ndogo au matembezi ili kubadisha mazingira na kupata nguvu mpya. Ninatumia wakati wa likizo kusoma vitabu au kujifunza mambo mapya bila shinikizo. Pia, napenda kutembelea marafiki na familia ili kuimarisha mahusiano na furaha ya kijami. Ninajitunza pia kwa kufanya mazoezi mepesi kama yoga au mchezo wa mchezo ili mwili usipoteze nguvu. Mwisho napumizika kwa kusikiliza mziki au kuangalia filamu ili akili pia ipumizike na kupata furaha.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikano uleta mawazo tofauti na ubunifu zaidi. Kufanya kazi kwa timu unisaidia kujifunza kutoka kwa wengine na kuboresha ujusi wangu. Pia, kazi ya pamoje huongeza motisha na ufanya majukumu kuwa mepesi. Ninapenda kubadilishana mawazo na kusuluhisha changamoto kwa pamoja. Hata ifyo, wakati mwingine nafanya kazi peke yangu, ili kuzingatia na kupanga mawazo vizuri. Mwisho, nachanganya zote kuligana na haina ya kazi na malengo ya liopo.

Mwaka, nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukutana na familia na marafiki karibu yangu. Tunaanza kwa kula pamoja chakula cha kusherehekea kilichoandaliwa kwa upendo. Pia, napenda kupokea zawadi ndogo ambazo huchukua maana kubwa kwangu. Mara nyingi, tunafanya mchezo au shughuli za burudani ili kila mtu wa afurahie na kuunda kumbukumbu. Pia, napenda kugawa shukrani kwa mwaka uliopita na kuweka malengo mapya. Mwisho, sherehe yangu huishia kwa kukata keki na kupiga picha ili kumbukumbu zihakikishe zinabaki milele.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kunasa kumbukumbu muhimu za maisha. Kupiga picha, hunifanya kuthamini nyakati ndogo lakini zenye maana kubwa. Pia, ni njia ya kuonesha ubunifu na mtazamo wangu wa ndunia. Napenda kupiga picha na wenzangu, watu na matukio ya furaha. Picha hunisaidia kukumbuka hisia na adili zilizo nyuma ya tukio. Mwisho, kupiga picha hunipa furaha na hunifanya nijisikie huru na mtulivu.

Ndio nimewahi kushiriki mashindano na ilikuwa uzoevu wa kipeke na wa kunjifunza. Mashindano hayo, yalinisaidia kuboresha ujuzi wangu na kuona maeneo ni ninayohitaji kuboresha. Pia, alinipafuza kushirikiana na wenzagu na kujenga uhusiano muzuri. Mara nyingine, mashindano yalinisaidia kujifunza kushindana kwa heshima na kuthamini juhudi za kila mshiriki. Pia, nilipata motisa kubwa kutokana mafanikio madogo na makubwa nilioyapata. Mwisho, kushiriki mashindano kuna boresha nidhamu, ufumilifu na kuhimarisha kunjitambua.

Ninapenda kula ugali kwa sababu ni chakula kinacho nishibisha na kinanipa nguvu ya kutosha. Ugali unaendana vizuri na mboga, nyama au samaki wa ina mbalimbali. Pia, ni chakula cha asili na kinachopatikana kwa urahisi katika jamii yetu. Napenda ugali kwa sababu hunifanya nijisikia nimeshiba kwa muda mrefu. Hata hivyo, wakati mwingine, nakula wali kwa kubadilisha radha Mwisho, ugali unabaki kuwa chaguo langu la kwanza.

Ninajenga mauhusiano vizuri na wafanyikazi wengine kwa sababu usaidia kuunda mazingira ya kazi ya yenye amani na ushirikiano. Napenda ushirikiano kwa uwazi na kuheshimiana ili kila umoja ahisi kudhaminiwa. Pia, mahusiano mazuri utoa mzado wakati wa changamato na hufanya kazi kuwa raizi. Ninajenga uhusiano kwa kuzungumuza mara kwa mara na kushirikiano katika miradi. Pia, usaidia kuongeza motisha na furaha kazini. Mwisho, mauhusiano hayo, uchangia mafanikio ya timu na maendeleo yangu binafis kazini.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu unipautulifu na hisia ya kitafakari. Kuangalia nyota, unifanya nitambwe ukuba ulimwengu na nafasi yangu ndani yaki. Pia, ni wakati mzuri wa kupumzika na kuondoa msongo mawazo. Napenda kufanya hivo usiku wa kina, nikiwa mbali na kelele. Nyota hunichochea kufikiria ndoto na malengo ya maisha. Mwisho, nishughuli rahisi lakini yenye maana kubwa kiakili na kihisia.

Wakati wa msongo wa kazi, napumzika kidogo ili kupunguza shinikizo la akili na mwili. Pia, napanga upya kipaombele cha majukumu ili kushughulikia mambo muhimu kwanza. Ninapumzika kwa kutafakari au kufanya mazoezi mepesi ili kutuliza fikira. Pia, napenda kushirikana wenzangu kupata msaada au ushauri wa kutatua changamoto. Ninaandika au kupanga mkakati ya kufanikisha kazi bila kuchanganyikiwa. Mwisho, napumuzika kwa kusikiliza muziki au kutembe ili kurudisha nguvu na motisha.

Jioni yangu, ninaanza kwa kupumzika baada ya kazi au masomo ili kutuliza mwili na akili. Kisha, napanga chakula cha jioni ambacho ni rahisi lakini kinachonipa lishe zuri. Baada ya hapo, napenda kusoma kitabu au kuona filamu ili kupanua maarifa na burudani. Pia, napenda kuzungumza na familia au marafiki ili kuimarisha uhusiano na furaha ya kijamii. Kabla ya kulala, napanga ratiba ya kesho ili kuwa tayari na kufanya kazi kwa utulivu. Mwisho, nalala mapema ili mwili na akili vipate kupumzika vya kutosha.

Ninayopenda zaidi kazini ni kusimamia miradi au shughuli kwani. Hunipa nafasi ya kuonyesha ujuzi wangu na ubunifu. Napenda kupanga kazi, kuongoza timu nakuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio mzuri. Pia, jukumu hili laniwezea kushirikiana na wenzagu na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao. Napenda kuona matokeo ya kazi yangu na jinsi yanavyosaidia kufanikisha malengo ya timu. Jukumu hili, pia hutowa changamoto zinazochochea ukuaji wangu binafsi na taaluma. Mwisho, linanipa motisha na kuridhika kiakili kazini.

Ninapenda kunyoa ndevu, kwani hufanya nione safi na nikiwa na muonekano uliopangwa vizuri. Kunyoa kunanifanya nijisikie huru na rahisi kujiendesha bila hofu ya kudhaniwa vibaya. Pia, hufanya niwe tayari kwa mikutano au hafla za kijamii bila kuzingatia muonekano. Kunyoa pia ni njia kujipenda na kujitunza kihygiene. Hata hivyo, mara nyingine napenda kuacha ndevu ndogo kwa mtindo au ladha ya kibinafsi. Mwisho, kunyoa kunanipa hisia ya usafi, utulivu na kujiamini zaidi.

Nguvu zangu kazini ni ushirikiano na kazi ya timu kwani ufanye miradu ufanikishwa kwa urahisi Pia, na nguvu ya kufikiria kwa uwazi na kupanga kazi kwa mpangilio mzuri. Nguvu yangu ni mvumilivu na kushughulikia changamoto bila kuchoka. Na uwezo ya kujifunza haraka na kuandaptisha njia mpya kazini. Pia, na nguvu ya kuwasiliana kwa uwazi na kufanikisha maelewano kazini. Mwisho, na nguvu ya kujenga motisha na kushirikisha wengine. Kuhakikisha kazi inafanywa kwa ufanisi na furaha.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na kuzingatia zaidi majukumu. Kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa muda, wa usafiri na kuongeza ufanisi. Pia, napenda kubadilisha ratiba kulingana na mahitaji ya kazi na mapumziko. Mazingira nyumbani hunipa uhuru na faraja ya kufanya kazi bila shinikizo. Hata hivyo, nahakikisha nidhamu na mipaka ili kuepuka usumbufu. Mwisho, kazi nyumbani hunipa uwiano mzuri wa kazi na maisha binafsi.

Ningependekeza kampuni maarufu ya teknolojia kama Apple Inc. Kwa sababu imejulikana duniani kote kwa ubunifu wa bidhaa kama iPhone, Mac na huduma zake za mtandao zinazowezesha mawasiliano na kazi kwa urahisi. Apple ni moja ya chapa zenye dhamani kubwa kimataifa na inatambulika kwa ubora wa fifa na mfumo dhabiti wa program na huduma. Pia, kampuni kama Microsoft ni chaguo zuri kwa uaminifu wake katika kutengeneza program za matumizi ya kila siku kama Windows na Office. Pamoja na huduma za wingu zinazoendeshwa kwa biashara na watu binafsi. Makampuni haya huchangia kwa ubunifu, usalama na teknolojia endelevu ambayo watu wengi duniani wamejenga imani yao.

Ndio, napenda muziki wa jadi kwa sababu hunisaidia kuhifadhi na kuthamini utamaduni wa hasili. Muziki huu hutoa hisia za furaha huzuni au sherehe kulingana na wimbo. Pia, hunisaidia kupumuzika na kuondoa msongo baada ya kazi au masomo. Napenda kusikiliza vyombo vya hasili na midundo ya kipeke ya kila kabila. Muziki wa jadi pia hufundisha historia na hadithi za jamii zetu. Mwisho, hunipa furaha, unyenyekevu na uelewo wa utamaduni mbali mbali.

Ninapenda filamu za adithi na ucheshi, kwani unipa burudani na kuondoa msongo wa mawazo. Pia, napenda filamu za kihistoria, abazo unifunza kuhusu tamaduni matukio ya nzamani. Filamu za sayanzi na ajabu, unichochea kufikiria na kushungulikia dhana mpya. Napenda pia, filamu za maisha ya juzi nazo onyesha changamoto na mafanikio ya watu. Filamu izi, ufanya niwe na isia mbalimbali na kunitia muskumo. Mwisho, filamu zinazo changanya burudani na elimu unifanya nijisikie furaha na kunanua ujuzi.

Ningependa kuwa na uweezo wa kutahabili mistakabali ili kufanya maamuzi sahihi katika maisha na kazi. Pia, ningependa kuwa na uwezo wa kunjifunza haraka ili kupata ujuzi mpya bila vizuizi. Ningependa pia, kuwa na uwezo wa kuwasiliana kwa ufasaha na kueleza mawazo kwa urahisi. Uwezo wa kuifadhi kumbu kumbu kubwa ungekuwa mzada katika masoma na kazi. Pia, ningependa kuwa na uwezo wa kuimili changamoto kwa udhabiti bila kuchoka au kuchanganyikiwa. Mwisho, ningependa kuwa na uwezo wa kwa masisha na kuleta motisha kwa wengine ili kila mtu afanikishe malengo yake.

Kahawa au chai yangu inaanza kwa kuandaa kioo au kikombe safi kabla ya kuchemsha maji. Kisha napima na kuweka viungo sai kama kahawa ya unga au majani ya chai. Baada ya hapo nachemsha maji na kuchanganya kwa tahadhari ili ladha iwe nzuri. Napenda kutoa muda kidogo kupumzika huku nikisubiri kioo kichanganyike vizuri. Kisha nakuwa tayari kumeza kwa utulivu huku nikifurahia harufu na ladha. Mwisho hupatikana wakati mzuri wa kufikiri kupumzika au kuzungumza na wengine.

Ndiyo, napewa nafasi ya kuweka picha mtandaoni mara chache, hasa za matukio muhimu au kumbukumbu. Napenda kuhakikisha picha ni salama na haziadhiri faranga yangu au ya wengine. Pia, napanga ni lini na wapi zitachapishwa ili kudumisha mtindo wa mtandao wangu. Napenda kutumia picha hizi kuonyesha hisia au mafanikio badala ya maisha binafsi sana. Pia, ni njia ya kushirikisha marafiki na familia bila kuadhiri usalama. Mwisho, napanga picha kwa makini ili ziwe na maana na kuunda kumbukumu zuri mtandaoni.

Kuhusu tathmini za kazi, najihisi kuwa ni fursa muhimu ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Inajiwezesha kuona nafasi zangu za nguvu na udhaifu ili nifanye maboresho. Pia, hutoa maoni ya wengine ambao husaidia kuboresha ubora wa kazi zangu. Tathmini zinachochea motisha ya kufanya vizuri na kufanikisha malengo ya timu au kampuni. Pia, husaidia kupanga mikakati ya baadae na kufanya maamuzi sai kazini. Mwisho, inachukulia tathmini kama njia ya ukuwaji binafsi na kitaaluma badala ya shinikizo tu.

Ninapenda Chinua Achebe, kwa sababu anandika hadithi zinazochangia kuelewa utamaduni na historia ya Afrika kwa njia ya kuvutia. Vitabu vyake hufundisha maadili, changamuto za kijamii na historia kwa lugha rahisi na yenye mvuto. Pia Achebe hutoa ushahidi wa maisha halisi na changamto za jamii za kiAfrika. Napenda jinsi anavyoweza kuunda wahusika wenye hisia na matukio ya kweli. Pia vitabu vyake huchocha fikira za kimfumo na kijamii kwa msomaji. Mwisho, kazi yake hunipa motisha ya kusoma, zaidi na kuelewa historia na tamanduni za dunia.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto kwani unifanya nisikie safi na kupumuzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Maji ya moto usaidia kupunguza uchofu na misuli na kutoa utulivu kwa mwili. Pia, ufanya ngozi iwe laini na kuondoa uchungu wa baridi hasa katika hali ya hewa ya baridi. Napenda kutumia muda uu kutafakari au kupumuzishaakili. Pia, kuoga kwa maji ya moto kunanipa hisia faraja na usafi wa kibinafsi Mwisho nikitaka kupumzika, kujindaa kwa usiku na kuongeza afya mili na akili.

Usiku kabla ya kulala, napanga ratiba ya kesho ili kuhakikisha nitakuwa tayari kwa kazi au masomo. Kisha, napumzika kwa kusoma kitabu au kuona filamu ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia, hufanya mazoezi mepesi au kutafakari ili akili na mwili vipate utulivu. Napanga pia kuandaa nguo, au vitu vinavyohitajika kesho ili kuondoa haraka. Hata hivyo, napenda kuzungumza na familia au marafiki mara chache kabla ya kulala. Mwisho, nalala mapema ili mwili na akili vipate kupumzika kwa kutosha.

Kwa siku, ninajitahidi kunywa angalau glass nane za maji ili kudumisha mwili kuwa na maji ya kutosha. Hii, usaidia kueka ngozi safi na yenye afya na kuondoa uchofu wa mwili. Pia, kunywa maji kuna saidia kushunghulikia chakula mfumo na mumengenyo kwa ufanisi. Ninajitahidi pia kunywa maji kabla na baada ya mazoezi ili kuondoa uchofu wa misuli. Pia, kunywa maji husaidia kuondoa sumu mwilini na kudumisha nishati. Mwisho, nisehemu ya kudumisha afya njema na mfumo dabiti wa mwili.

Mara nyingi, nasikiliza muziki wa ucheshi na brudani, kwani nisaidia kupu muzika na kuongeza furaha. Napenda pia muziki wa kimula au wakisasa, unawachanganya midundo na maneno ya nyemana. Muziki hu, unipa motisha na nishati wakati wa kufanya kazi au mazozi. Pia, napenda kusikiliza nyimbo za jadi zinazo ifaadhi utamaduni na historia ya jami. Muziki hu nisaidia kuzingatia na kutafakari wakati wa kutaka utulifu wakili. Mwisho, nachanganya haina mbali mbali kunigana isia na shuguri zinezofanya.

Mimi ni mtu wa kuwai, kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri. Kuwai, hunisaidia kujiandaa kiakili na kuepuka msongo wa mawazo. Pia, huwafanya wengine wanione kuwa mwenye nidhamu na heshima. Napenda kufika mapema ili nipate muda wa kutulia kabla ya shughuli kuanza. Kuwai, hunipa nafasi ya kurebekisha mambo yasiotarajiwa. Mwisho, naona kuwai ni tabia inayochangia mafanikio binafsi na ya pamoja.

Ninapenda vipindi vya makala na elimu kwa sababu huniongeza maarifa mapya. Vipindi hivi hunisaidia kuelewa maswala ya jamii, sayansi na historia. Pia napenda vipindi vya hucheshi, vinavyonifanya nipumzike na kucheka. Vipindi vya maigizo, yenye maadili hunifundisha maisha na maamuzi sahihi. Napenda vipindi vinavyokuwa na hadithi zenye mvuto na ujumbe. Mwisho, nachagua kipindi kulingana wakati na hisia nilizonazo.

Kila siku, natumia gari ya lahuma hau bajaji kama njia usafiri wa haraka na raisi. Pia, wakati wa umbali mfupi, napenda kutembea kwa miguu kwa ni ni afya na huru. Mara nyingine, ni natumia baiskeli kama njia ya mazoezi na kuokoa kwa ngarama. Usafiri huu, usaidia kupanga muda vizuri na ukuwepuka ushelewa ajisaji. Pia, ufanya niwa na usiano na mazingira kwa kutumia njia sisizo na kelele nyingi. Mwisho, nachagua njia kulingara na umbali wakati na uraisi wa kufika kazini au shuleni.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi na riwaya, kwani hunivutia na kunipa burudani. Napenda kusoma vitabu vya hadithi na riwaya, kwani hunivutia na kunipa burudani. Pia napenda vitabu vya kihistoria, vinavyo nifunza kuhusu tamaduni, matukio na maisha ya zamani. Napenda pia vitabu vya sayansi na teknoloja, vinavyoniongeza ufahamu wangu na dunia ya kisayansi. Vitabu hivi, uchochea fikira za ubunifu na ubashiri. Mwisho, nachagua vitabu kulinga na hisia na lengo la kusoma kwa wakati.

Ninapendelea kusafiri wa kutumia GPS kwani hunipa usahihi na njia ya moja kwa moja kufika marudio. GPS hufanya iwe raisi kungundua njia mbadala wakati barabara zimeziba au kuna foleni. Pia hutoa maelekezo ya wakati ya lizi na kupunguza hatari ya kupotea. Hata hivyo mara nyingine napenda kusafiri na ramani ili kuelewa ramani ya eneo na kujifunza muelekeo wa wasili. GPS pia hufanya safari kuwa rahisi na yenye furaha bila stress. Mwisho nachanganya zote kulingana na mahitaji ya safari na ufanisi.

Mara nyingi, napiga picha mara chache kwa usiku kulingana na tukio au tukio la kipekee. Napenda kuhakikisha kila picha lina maana na kumbukumbu badala au kupiga kwa bahati. Pia, napiga picha wakati wa matukio muhimu au safari ili kuifadhi kumbukumbu za furaha. Mara nyingine, napenda kupiga picha za mazingira na asili wakati wa matembezi au kupumuzika. Pia, napiga picha ili kushirikisha marafiki na familia au kufurahia ubunifu wangu. Mwisho, napanga kupiga picha kwa makini ili ziwe na maana na ladha zuri.

Ninapenda kukaa na marafiki zangu tukizungumuza kuhusu maisha na mambo yanayotufuraisha. Pia, tunapenda kula pamoja au kuenda matembezi ili kubandisha mazingira. Mara nyingi, tunafanya mchezo au shughuli za burudani kama kuangalia filamu au mpira. Napenda pia kushirikiana mawazo na ushauri inapobidi. Kuwa na marafiki kunanisaidia kupunguza msongo na kuongeza furaha. Mwisho, muda na marafiki hujenga kumbukumbu mzuri na kuimarisha mahusiano.